Mnyama wangu wa kufugwa ni mbwa, ana manyoya laini, macho makubwa ya urafiki na mkia unaocheza cheza kila anaponiona. Tabia yake ni mchangamfu, mtifu na mwenye upendo sana. Kitu cha kuchekesha anachofanya ni kuruka ruka, kwa furaha au kuleta kiatu changu anapotaka kucheza. Ninampenda napenda wanyama, wakufugwa kwa sababu wanatoa upendo wa dhati, wanapunguza msongo wa mawazo na wana na wanakuwa marafiki wa karibu katika maisha kila siku.

Ninavyo sherehekea siku ya kuzaliwa na panga, sherehe ndogo na familia au marafiki tunakula chakula kizuri na kuwe na keki ya kuzaliwa. Sherehe ya siku niliyoipenda zaidi ilikua ile niliyo isherehekea na marafiki wa karibu. Tukicheka na kufurahia pamoja chakula na chakula kitamu cha asili ya keki ya chokoleti. Wakati ningependa kupokea siku ya sherehe ni kitu chenye maana au zawadi ningependa kupokea siku ya sherehe ni kitu cha maana au kitakacho nisaidia kuwa walijali. Kama kitabu kizuri mavazi mazuri au kitu cha ombi yangu.

Malengo yangu katika kazi ni kukamilisha majukumu kwa ufanisi na ubora wa juu. Kuendelea kujifunza na kuimarisha ujuzi wangu. Kujenga mawasiliano mazuri na wenzangu na wateja. Kuchangamkia maendeleo ya timu na kampuni na mwisho ni kupata maendeleo binafsi na fursa ya juu kazini.

Kumbukumbu ya utotoni ninayoikumbuka vizuri ni wakati nilicheza na marafiki zangu kwenye mtaa bila hofu, tukijenga nyumba za mchanga na kucheka sana. Ilinifundisha furaha ya urafiki, ubunifu na kuwa na wakati mzuri bila masharti.

Napenda zaidi kutazama michezo kuliko kucheza. Hutia hamasa na burudani hasa michezo ya timu kama mpira wa miguu. Lakini pia kucheza mara chache ni vizuri kwa afya na kujiburudisha.